Jee, nina kumbukumbu gani ya kutisha. Nakumbuka nikiwa mdogo. Nikiwa mdogo nilikuwa na tabia yaa ya kuenda kupanda mti wa maembe kwa jirani. Na huyo jirani alikuwa na umbwa. Na mimi nilikuwa napenda maembe yake sana. Sababu yalikuwa matamu. Ka kuna siku nikiwa kwenye mti watoto wa huyo jirani wakaachilia umbwa aah hiyo siku na nikiwa kule muti nikawaona umbwa wakijaa wakija penye niko mimi nae nikaona hapa ila itabidi niokoe maisha yangu sabu wakinipata hapa kwa miti watanirusha mawe nikiwa kwenye mti. Nikashuka haraka haraka na kutimuka mbio za ajabu hiyo ndio wakati niligundua kumbe niko naeza kimbia. Miko na uwezo wa kukimbia, nilikimbia, nikashtukia niko nyumbani iyo ndio nakumbuka, ni kitu ya kutisha na ya kushangaza pia ya kuchekesha kwa wakati mmoja. Sabu nilishangaa jinsi ningeweza kushuka kutoka kwenye mti na kutimuka hadi nyumbani kwa muda mfupi.

Jee, napenda kuogelea ndiyo, napenda kuogelea lakini pengine niogele kwenye kidimbwi ambacho kimetengenezwa na wanadamu au niogele kwenye mitoni kuliko kuogelea kwenye ziwa au bahari. Minaogopa kuogelea kwenye ziwa au bahari sababu huwa nikiogelea kwenye ziwa wa bahari huwa na naona nikama kuna mapepo ambayo yanaeza miya wakati naogelea lakini ndiyo napenda kuogelea lakini ningependa kuogelea sana sana nikiwa mdogo ilikuwa kila wikendi. Ningeenda na marafiki zangu kwenye mto ambao ulikua karibu na penye tunaishi na kuogelea na kucheza mpira na kushika samaki na kufanya mambo mengi ya utotoni lakini wakati huu kwa uzee kusema kweli sipendi kuogelea heri nione tu wengine wakiogelea lakini mi mwenyewe nioge tu maji ya kawaida kwenye bafu.